Naam. Mimi ni mtu mwenye ubunifu sana. Sikimbilii maneno kwa haraka sana. Huwa nachukua time kuangalia. Ile kapasiti ya neno. Na ndivyo ninapoenda. Ile forwardi kufanya tukio ambalo linastahili.

Naam huwa napenda sana kuoka ile maji moto Sana. Kwa sababu hunisaidia kuniepusha na maradi ama kutoa ile baridi iko kwa mwili. Napenda sana kuoga maji ya moto sana.

Naam naam. Nimewahi enda kwenye tamasha la muziki. Ya nishaenda huko ambapo nilipata kustarehe na kupata ule utulivu wa moyo na akili wakati ngoma zilikuwa zinachezwa.

Na natumia video kwa minajiri ya mawasiliano, haswa ninapo ongea na bibi yangu. Huwa natumia ile njia ya video kumpigia ili kumjulia hali. Kwa hivyo natumianga njia ya video kwa mawasiliano.

Na napendelea sana kusoma. Wakati ninaposoma napata ile maadili ile 'main content'. Kuliko wakati naandika kwa hivyo napenda sana kusoma kwa sababu ninaposoma ndivyo ninapopata hekima.

Naa m, ile kinywaji cha baridi ninachopenda ni kile kinywaji ambayo unapata soda. Napotumia soda baridi na yenye imetoka kwa fridge nasikia yakwamba nimetulia kabisa kwa hivo napenda soda kama kinywaji.

Naam. Napenda sana kutoa sadaka. Ama ile michango hii ni kwa sababu napotoa uwa nasaidia watu wengi. Nasaidia wale wenye wamekufiwa. Wamepata na shida. Na pale kazini sadaka utumika kufanya vitu mingi sana.

Naam. Kwa nyama ninayopenda ni wale wanyama wenye mabawa na wenye hali ya kupeperuka angani. Hawa wanyama sababu ya kuwapendea hawa wanyama ni ile moja tu ya kupepea angani.

Napenda sana chakula cha haraka. Hii ni kwa sababu. Hata unapotoka kazini. Mtu huwa unataka ile chakula. Takula haraka tena urudi kazini. Ama kule masomoni. Kwa hivyo napenda chakula cha haraka.

Naam, napendelea mahali ambapo kuna kimya sana. Haa, mahali ambapo hakuna kelele. Napokuwa mahali kama hapa. Nasikia tu niko na utulivu wa moyo na hadi wa akili. Kwa hivyo napendelea sana kukaa kwenye mahali kuna kimya ama ile utulivu.

Naam napenda sana kuweka picha zangu mtandaoni hii ni kwa sababu ya kukuja kuangalia huko mbeleni napohitaji hizo picha nitazipata kwa haraka sana. Kwa hivo napenda kuweka picha zangu kwenye mtandaoni.

Naam napenda sana kuvaa kofia. Hii ni kwa sababu kofia unikinga na ile miale mikali ya jua kwa hivo napenda sana kuvaa kofia unikinga na miale ile inayotokana na yule mwangaza kutoka angani.

Naam, ile kipawa ambayo ninayo ni ile kipawa ya kucheza. Na hii kipawa nimeipenda sana kwa sababu imenisaidia sana. Kiafya hata kipesa imenigharamia mambo mingi. Ile kipawa ya kucheza.